Kitendo cha wema nilicho waifanya ni kusaidia mtu alie kuwa kwenye hali ya shida bila kutarajia malipo. Kulikuwa na wakati niliona mtu akiwa na changamoto ya msingi, akiwa hana msaada wa haraka au akiwa amekata tamaa. Nili chukua muda wangu kumskiliza kwanza kwa sababu wakati mwingine mtu anaitaji kusikilizwa kabla ya kusaidiwa. Baadae, nilimsaidia kwa kile nilichoweza, ili iwe nikumpa msaada wa maitaji ya msingi, kumwelekeza paali pa kupata msaada zaidi, na kumtia moyo asikate tamaa. Kitendo icho, kilinifundisha kuwa wema, auitaji kuwa mkubwa, au wagarama, hata dine nojema, muda, au usikifu, wadhati vinaweza kubalisha siku ya mtu. Nilijisikia furaha na amani iya moyo kuona mtu akipata matumaini tena. Kitendo hicho cha wema kilinionyesha umuimu wa uruma, ubinadamu na kuwajali wengine. Na kikanikumbusha kuwa kila mmoja wetu ana nafasi ya kufanya dunia iwe bora kidogo kwa matendo madogo ya upendo.

Napenda kuamka na jua, na pia kulala mapema. Kuamka mapema hunipa mwanzo mzuri wa siku, utulivu wa akili na muda wa kupanga shughuli kabla ya kelele za siku kwanza. Asubuhi, hunifanya nijisikie mwenye nguvu na makini zaidi. Kulala mapema, hunisaidia kupata usingizi wa kutosha, kuimarisha afya, na kuamka, nikiwa na nguvu siku inayofuatia. Kwa ujumla, mtindo huu wa maisha hunipa uwiano mzuri kati ya afya, nidhamu na tija. Na hunifanya niwe tayari kukabiliana na majukumu ya kila siku kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kupanda milima. Kupanda milima, hunipafuraha changamoto na utulivu wa kipekee. Nikiwa mlimani, napata nafasi ya kufurahia ya mazingira ya asili, ya wasafi na mandhari mazuri yanayoonekana juu. Shughuli hii, hunisaidia kuimarisha afya ya mwili, kuongeza nguvu na pia kujenga uvumilivu na nidhamu binafsi. Zaidi ya hapo, kupanda milima, hunipa muda wa kutafakari na kujitambua. Kila hatua ya kupanda hunikumbusha umuhimu wa subra, juhudi na kutokata tamaa. Unapofika kileleni? Hisia ya mafanikio huwa kubwa sana na hunipa motisha ya kukabiliana na changamoto nyingine za maisha. Napenda kupanda milima kwa sababu ni mchanganyiko wa mazoezi, burudani na utulivu wa akili. Unaonifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye msukumo mpya.

Mazoezi yangu ya kila siku ni ya mpangilio raisi lakini endelefu ya kilenga afia ya mwili na akili. Kawaida uanza kwa kunyoosha mwili asubui ili kuamsha misuli na kuanzi kuzuia maumifu. Baada ya hapo, hufanya mazoezi mepesi ya mwili kama kukimbia kwa muda mfupi, kutembea kwa kasi, hau kuruka kamba ili kuongeza mzunguko wa damu na ngufu ya mwili. Pia, hujumuisha mazoezi ya ngufu kama vile push-ups ambayo usaidia kuimarisha misuli na kuongeza uimara wa mwili. Mazoezi haya hayachukui muda mrefu lakini ufanywa kwa nidhamu na umakini. Wakati wa jioni au baada ya kazi, napendelea kutembea pole pole au kufanya mazoezi ya kupumzisha mwili kama kunyosha, tena au kupumua kwa kina. Ili kuondoa uchofu wa siku mazoezi yangu ya kila siku unisaidia kubaki mwenye afya. Kuongeza nguvu kupunguza msongo wa mawazo na kudumisha nidhamu ya maisha ingawa, si makali sana udhabiti wake ndiyo unafanya yawe ya manufaa makubwa.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, hufuata hatua zilizo wazi na zenye heshima ili kuhakikisha kazi inaendelea vizuri bila kuchelewa. Kwanza kabisa, hutambua tatizo kwa uwazi. Hujiuliza ni wapi hasa, nimekwama, ni taarifa gani au ujuzi gani inakosa, na ni aina gani ya msaada unaohitajika. Hatua hii inasaidia kuepuka kuomba msaada kwa ujumla bila mwelekeo. Baada ya hapo, humkaribia mtu sahihi, hii inaweza kuwa mwenzangu mwenye uzoefu, kiongozi wa timu au msimamizi wangu wa moja kwa moja. Ninahakikisha ninachagua mtu ambaye ana uelewa mzuri wa eneo husika ili kupata msaada wenye tija. Ninapowasiliana hufanya hivyo kwa heshima na uwazi. Nikieleza tatizo kwa ufupi na kwa hoja bila kulaumu mtu au mazingira. Pia, nakuwa tayari kusikiliza na kujifunza. Ninapopata msaada, siuchukulii kama udhaifu, bali kama fursa ya kukuza ujuzi wangu. Huuliza maswali ya kufafanua na kuandika nukuu muhimu ili nisiirudie changamoto ile ile baadaye. Ikiwezekana huomba mifano au maelekezo ya vitendo ili kuelewa zaidi. Aidha, hutumia rasilimali zilizopo kama miongozo ya kazi, nyaraka za shirika au zana za kidijitali kabla au baada ya kuomba msaada. Hii huonyesha uwajibikaji na juhudi binafsi. Mwisho kabisa, hudhamini msaada nilioupata kwa kutoa shukrani na kutumia kile nilichojifunza kuboresha utendaji wangu. Kwa kufanya hivyo, najenga uhusiano mzuri kazini na pia huongeza uwezo wangu wa kushugulikia changamoto zijazo kwa kujiamini zaidi.

Kila jioni, kabla ya kulala, huwa ninautaratibu, unaonisaidia kutuliza mawazo, kupanga siku iliopita, na kujiandaa kwa siku inayofuata. Baada ya kumaliza shuguli za mchana na jioni, jambo la kwanza hufanya ni kuhakikisha mazingira yangu yako sawa. Hii inaweza kuwa kupanga kidogo chumba, kuzima kelele zisizo za lazima, au kuhakikisha simu iko mbali kidogo. Ili nisifurugwe na taarifa zisizo muhimu huwa napenda kuchukua muda mfupi wa kutafakari kimya kimya. Wakati huu najitathmini kuhusu siku yangu. Mambo niliofanikiwa changamoto nilizokutana nazo na yale nigeweza kufanya vizuri zaidi. Hii hunisaidia kujifunza bila kujilaumu. Na hunifanya nilale nikiwa na amani ya moyo. Mara nyingi, huambatana na kupumua kwa utaratibu, pumsi ndefu na za taratibu, ili kupunguza msongo wa mawazo uliokusanyika siku mzima. Baada ya hapo, huenda ni kasoma kitu chepesi, inaweza kuwa makala, fupi, kitabu, cha maarifa ya jumla, au maandishi yanayo hamasisha. Sipendi kusoma mambo mazito sana wakati huu kwa sababu lengo ni kupumzisha akili na si kuichosha. Kusoma hunisaidia kuondoa mawazo ya kazi na kunipeleka kwenye hali ya utulivu zaidi. Kabla ya kulala, huwa napanga kwa ufupi siku inayofuata. Si kwa undani mwingi bali kujiwekea taswira ya majukumu muhimu au vipaumbele. Hii hunipa mwelekeo na kupunguza wasiwasi wa kuamka bila mpangilio. Pia husaidia akili yangu kujisikia kwamba mambo hayako chini ya uthibiti. Hatimaye, huchukua muda wa shukurani nafikiria mambo niliyobarikiwa. Iwe ni afya, kazi, watu niliokutana nao, au hata somo nililojifunza kutokana na changamoto. Hii hunijega kisaikolojia na hunifanya nimalize siku nikiwa na mtazamo chanya. Baada ya hapo huzima taa kuwacha mawazo yatulie na kuingia usingizini nikiwa tayari kwa siku nyingine mpya.

Napendelea kusoma na kuandika pamoja, lakini kila moja inafaida zake tofauti. Kusoma, hunipanua uelewa wangu, kunifundisha mambo mapya, na kunipanua mtazamo wangu wa maisha. Kitabu kizuri au makala yenye, taarifa nzuri, hunipa maarifa, burudani, na msukumo wa kufikiria kwa kina. Kuandika upande mwingine, hunisaidia kuweka mawazo yangu wazi, kuunda mitazamo yangu binafsi, na kuwasilisha hisia zangu, ninjia ya kujieleza, kupanga fikra, na hata kurekodi kumbu kumbu na uzoefu wa maisha. Kuandika pia hunisaidia kudumisha ujuzi nilio upata kutokana na kusoma. Na kwa kuwa mawazo yanapo badilishwa huwa maandiko huimarika kwenye akili. Kwa kweli napenda kusoma kwanza ili kupata maarifa na msukumo kisha kuandika ili kuboresha ujuzi wangu na kuandika kile nilicho jifunza au kufikiria. Kwa hivyo kusoma na kuandika ni mchanganyiko mzuri. Nao, unao nifanya, nijifunze, kuandeleza ubunifu na kuendeleza fikra.

Napendelea kula nyumbani zaidi ya kula nje kwa sababu nyumbani napata chakula kilicho safi, kilicho andaliwa kwa ladha, ninayo ipendelea na mara nyingi kwa gharama nafuu. Nyumbani pia ni pahali pazuri pa kuzungumza na familia na marafiki. Kushirikiana kwenye vikao vya familia na kufurahia utulivu bila kelele nyingi. Chakula cha nyumbani hunipa uhakika, kwa lishebora na usalama wa chakula. Jambo ambalo ni muhimu kwa afya yangu. Hata hivyo, mara chache napenda pia kula nje. Hasa, pale ninapotaka kuburudika, kujaribu ladha mpya au kusherehekea hafla ndogo na marafiki. Migahawa au migahawa midogo, yenye chakula cha kipekee, hunipa uzoefu wa kipekee, ladha tofauti na mazingira ya kupumzika. Kula nje pia hufanya siku kuwa tofauti na kuvutia. Hasa pale ninapohitaji mapumziko kutoka kazi au shughuli za kila siku. Ujumla napendelea nyumbani kwa lishe, faraja na utulivu. Lakini kula nje ni jambo zuri, mara chache kwa burudani, ladha mpya na kusherehekea hafla maalum. Mchanganyiko wa vyote unaleta urahisi, furaha na ladha kwenye maisha yangu ya kila siku.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni wa kujipanga, kupumzika na kufurahia ladha. Kila sik kila asubuhi, napendelea kuanza na kikombe cha kawa au chai ili kuamsha mwili na akili. Kawaida, huanza kwa kuandaa kikombe changu kwa uangalifu nikihakikisha maji ni safi na viungo vyote vimepangwa vizuri. Wa kahawa mara nyingi huchanganya viwango sahihi, vya unga na sukari. Huku chai ikiwa ni ya tangawizi au majani huandaliwa kwa umakini ili harufu na ladha ziwe bora. Baada ya kuandaa kikombe, huchukua muda kidogo kukaa kimya au kusoma jambo fupi. Hii ni hatua ya kupumzika, kupanga mawazo ya siku, au ata kufikiria majukumu muhimu ya kazi au nyumbani. Hakuna haraka. Kila kipimo cha kahawa au chai huwa ni nafasi ya kufurahia ladha, harufu na utulivu wa jioni au asubuhi. Wakati mwingine napenda kushirikisha kipengele cha kijamii ikiwa ni jioni au mapumziko kazini, napenda kunywa chai au kahawa na rafiki au familia. Tukijadiliana au kucheka pamoja, hii hunipa furaha zaidi na kuimarisha uhusiano kwa jumla utaratibu wangu wa kahawa au chai ni zaidi ya kunywa kinywaji. Ni njia ya kupumzika, kufikiria na kufurahia kila kipimo kwa utulivu, afya na furaha ya akili.